Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipoanza shule. Kwa sababu, lilikuwa hatua kubwa sana katika safari ya maisha yangu. Kabla ya kufika hapo, nilipitia miaka nyingi ya masomo, changamoto za kifedha, uchovu wa kusoma na wakati mwingine kukata tamaa. Kulikuwa na nyakati nilijiuliza kama kweli ningeweza kufika mwisho wa safari hiyo. Siku ya kuhitimu ilikuwa ya kipekee sana kwangu. Nilipovaa joho la mafahali na kuitwa mbele kupokea cheti changu nilihisi fahari kubwa sana. Nilikumbuka mzazi wangu, ndugu na watu wote waliokuwa wakiniunga mkono kwa maombi, ushauri na moyo wakunitia nguvu. Ilikuwa kama ndoto iliyotimia kwa sababu sikuona tu karatasi cha ya cheti, bali pia matokeo ya jasho, machozi na uvumilivu wangu. Tukio hilo lilinifundisha mambo mengi muhimu, la kwanza nilijifunza kwamba hakuna mafanikio bila juhudi. Kila hatuwa ndogo niliopiga ilikuwa na maana kubwa.

Napenda kununua vitu katika maeneo mbalimbali kulingana na aina ya kitu ninachokihitaji. Lakini, kwa ujumla napendelea sehemu zilizo rahisi kufika, zenye bei nzuri na huduma nzuri kwa wateja. Ninapofanya manunuzi huwa nazingatia sana ubora wa bidhaa, pamoja na gharama. Kwa sababu napenda kupata kitu kizuri kinachodumu na pia kisichoniumiza mfukoni. Kwa mahitaji ya kila siku kama chakula, sabuni au vitu vya nyumbani, napenda kununua sokoni kwa sababu huwa napata matunda mboga na vyakula vingine vikiwa na bei nafuu. Pia napenda kununua katika madukani ya karibu kwa sababu ina urahisi na bidhaa huwa zimepangwa vizuri na ni rahisi kuchagua. Vitu kama nguo viatu au vitu vya matumizi binafsi napenda kununua katika maduka ya ya ndogo mjini kwa sababu naeza kujaribu nguo kuangalia ubora wake na kuchagua kile kinachonifaa vizuri. Siku hizi, napenda mara kwa mara kununua mtandaoni hasa pale sina muda wa kuenda madukani au wakati nataka kitu maalumu ambacho hakipatikani kwa urahisi.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa kwa sababu huwa kinanipa utulivu, joto la mwili na hisia ya faraja. Kila ninapokunywa chai hasa asubuhi au jioni huwa ninahisi kama nimeanza au kumaliza siku yangu kwa amani. Harufu yake na ladha yake hunifanya nijisikie vizuri sana. Ninapenda chai kwa sababu huwa inanipa nguvu ya kuanza siku hasa asubuhi. Pia huwa inatuliza akili hasa nikiwa na mawazo mingi au nimechoka. Na pia nikinywaji kinachoweza kunywewa wakati wowote wa siku. Napenda zaidi chai ambayo inamaziwa ya kutosha, inasukari wa kiasi, isiwe tamu sana, wala chungu sana, na pia wakati mwingine huongeza tangawizi au mdalasini ili iwe na ladha nzuri na pia iwe bora kwa afya. Mbali na chai napenda pia wakati mwingine juisi ya matunda kwa afya na kuburudisha mwili au pia maji baridi hasa nikiwa na joto au nimefanya kazi nyingi.

Napenda zaidi kufanya kazi na wengine ingawa pia ninaweza kufanya kazi pekee yangu inapo hitajika. Na furahia kufanya kazi na watu kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapia, msaada na matokeo mazuri zaidi kuliko mtu kufanya kila kitu mwenyewe. Kufanya kazi na wengine, hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa watu tofauti kwa sababu kila mtu ana uzoefu na mtazamo wake. Pia, kugawana majukumu, jambo linalopunguza uchovu na kuungeza ufanisi. Napenda sana pale tunapokaa kama timu, tunajadili mawazo, tunarekebeshiana kwa heshima na mwisho tunafurahia mafanikio ya pamoja. Hapo ndipo nahisi kazi inamaana zaidi kwa sababu si mafanikio ya mtu moja tu bali ya kila mtu. Hata hivyo, huwa nyakati napenda pia kufanya kazi peke yangu, hasa pale kazi inahitaji umakini mkubwa, utulivu wakili, au kufikiri kwa kina bila usumbufu. Kwa ujumla, naona kuwa kazi ya pamoja ni nzuri kwa mawazo, mshikamano na matokeo bora. Pia, kazi ya mtu moja ni nzuri kwa umakini na kujipanga kibinafsi. Lakini kama ningekua nichague ningesema napendelea zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu huifanya kazi iwe raisi yenye furaha na yenye mafanikio zaidi.

Napenda kufanya kazi nyumbani hasa kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri, nikiwa nyumbani naweza kujipangia ratiba yangu mwenyewe, kuchagua muda wa kufanya kazi na wakupumzika na hivyo hufanya kazi ya kwa utulivu bila presha nyingi za inje. Kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu kufanya kazi nyumbani ni kukosa usumbufu wa safari kwa sababu silipi muda wala nguvu za kwenda na kurudi kazini, pia mazinga ya utulivu yanayo nisaidia kuzingatia kazi vizuri, na pia uhuru wa kujipangia mazingira kama kukaa mahali ni napopapenda, kusikiliza muziki laini Napenda kufanya kazi nyumbani hasa kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri, nikiwa nyumbani naweza kujipangia ratiba yangu mwenyewe, kuchagua muda wa kufanya kazi Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani kuna changamoto zake pia. Wakati mwingine, kuna nyakati na hisi upweke kwa sababu na kosa mawasiliano ya moja wa moja na wenzangu. Ili kukabiliana na hilo huwa na jitahidi kuchukua mapumziko ya maksudi na kuacha kazi inapofika wakati wa kupumzika. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa urahisi, utulivu na muda wa kujijali, lakini naamini pia mchanganjiko wa kazi nyumbani na ofisini inaweza kuwa njia bora zaidi kwa usawa wa maisha na kazi.

Napenda kula nje ya nyumbani katika maeneo tulivu, safi na yenye chakula kizuri kwa sababu kwangu kula nje sio tu kushiba bali pia ni kufurahia mazingira na kupata muda wa kupumzika. Mara nyingi napendelea mikahawa midogo ya karibu kwa sababu huwa na chakula cha nyumbani chenye ladha nzuri na bei ya kawaida. Napenda sana kula sehemu ambazo ni safi na nadhifu kwa sababu usafi hunipa amani ya moyo. Pia, huduma ni nzuri na ya heshima. Muuzaji anapokuwa mkarimu hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Kama natoka na marafiki au familia, napenda kuenda sehemu zenye chakula cha aina mbalimbali ili kila mtu apate anachokipenda. Pia, maeneo yenye mazingira mazuri labda kuna muziki wa polepole au sehemu ya kukaa nje. Wakati mwingine, pia napenda kula mahali pa kawaida kama vibanda vya chakula kwa sababu kuna vyakula vya asili vyenye ladha ya kipekee na pia kununua chakula cha haraka pale ninapokuwa na haraka.

Napenda sana kutembea msituni, kwa sababu ni shughli inayo unganisha moja kwa moja na asili, utulivu, na hewa safi. Kila ninapokuwa msituni huwa nahisi kama nimejitenga kidogo na kelele za mji na msogo wa maisha na akili yangu hupata nafasi ya kupumzika. Kile ni nachokipenda zaidi msituni, ni utulivu wa mazingira, sauti za ndege na upepo mwenye kwenye miti hunipa amani ya moyo. Pia, manthari nzuri kuona miti, maua, na wanyama wadogo hunifanya ni thamini zaidi umbaji wa asili. Kutembea msituni, husaidia kupunguza msogo wa mawazo na uchovu wa akili. Pia huimarisha afya ya mwili kwa sababu ni aina ya mazoezi na pia kufikiri kwa utulivu, na kupanga mawazo yangu vizuri. Mara nyingi, napenda kwenda msituni nikiwa peke yangu ili nipate muda wa kutafakari. Hata hivyo, huwa nachukua tahathari kuchagua sehemu salama na inayojulikana kuvaa viatu nzuri na nguo zinazofaa na pia kuepuka kutembea pekee yangu sehemu ambayo haihatarishi.

Ningependa kuwa na watu wanaonipa amani, heshima na furaha ya kweli. Kwangu, si muhimu sana mtu awe nani ama ana nini, bali awe na tabia nzuri na moyo wa upendo. Kama ni upande wa marafiki au muenzi wa maisha, ningependa kuwa na mtu mwenye uaminifu kwa sababu uaminifu hujenga musingi wa mausiano yote. Napenda kuwa na mtu ambaye anaweza kunichekesha na kunifanya nijisikie huru kuwa mimi mwenyewe. Pia ananitia moyo kukua na kuwa bora zaidi na pia tungeweza kushirikiana ndoto, mipango na changamto za maisha. Zaidi ya yote ningependa kuwa na mtu ambaye unifanya nijisikie nimependwa na kuthaminiwa. Kwa maoni yangu, kuwa na mtu mzuri, si tu suala la mapenzi au urafiki, bali ni kuwa na mshirika wa kweli wa maisha, anaefanya safari ya maisha iwe nyepesi, ya maana na yenye furaha.

Kila siku, natumia njia ya usafiri inayonifanya nifike haraka kwa usalama na kwa gharama inayofaa. Njia ninayoitumia inategemea umbali wa kuenda kazini au shuleni na hali ya trafiki siku hiyo. Mara nyingi, njia ninazopendelea ni matatu kwa sababu ni rahisi kupata na hua inapatikana karibu kila sehemu hasa katika mji mkubwa. Pia, napendelea baiskeli au kutembelea kwa miguu, pahali ninapo karibiana na mahali pa kuenda kwa sababu ni njia ya afya na haina gharama kubwa. Pia napendelea gari la familia kama ninahitaji haraka au usafiri wa faraja zaidi. Napendelea pia kutumia njia ninazojua ni salama na zenye muda wa kuaminika ili nisije niwe na mafikira mengi ya kufika kuchelewa. Zaidi ya usafiri wa kila siku huwa napanga muda wangu vizuri ili nisijekulikasababisha usumbufu kwa wengine au kwa kazi zangu. Kwa kweli, njia ya usafiri inayotumia inategemea gharama, muda, usalama na urahisi na huwa na mchanganyiko wake kila siku ili iwe rahisi kwangu.

Wakati wa furaha, napenda kujifurahisha kwanjia zinazo niweka, tulivu na kunifanya nijisikia nikiwa huru. Furaha kwangu, si tu kicheko, bali ni hali ya moyo na mwili kuungana kwa raha na amani. Mara nyingi wakati ninafurahi napenda kufanya mambo kama kucheka na marafiki au familia kwa sababu kicheko cha pamoja uongeza furaha na kuimarisha mausiano. Pia kushiriki burudani au mchezo kama mchezo ya ndani au mchezo mdogo wa inje ili niyondoke kwenye mawazo ya kazi au masomo. Wakati mwingine, furaha hujithirisha kwa kuchukua muda wa kuzungumza na mtu ninaye mpenda, tukicheka na kushirikiana mawazo, au pia kujiburudisha peke yangu kama kusoma kitabu kizuri, kutazama filamu au kunywa chai nikiwa na utulivu. Kwa ujumla, furaha kwangu ni wakati wakushirikiana na wengine, au kujiunga na kitu, kinacho nifanya nisikie huru na enye amani ya ndani, ni wakati wakupumzika, kucheka, kujiburudisha na kuthamini kile ninacho kipata katika maisha.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayo changanya mazoezi ya mwili, changamoto ya akili na kufurahia uzuri wa asili. Kila ninapopanda mlima huwa ninahisi kama ninajisukuma kufuva mpaka yangu na kujifunza kuwa na subira na uvumilivu. Kile ni nachopenda zaidi kuhusu kupanda milima ni, mandhari nzuri ni napofika juu kuona bonde, miti, mawingu au jijikwa mbali hunipafuraha kubwa sana. Kupanda milima hunisaidia pia kuimarisha afya ya mwili kwa sababu ni mazoezi mazuri ya miguu, moyo na pumzi. Pia kujifunza nidhamu na utumilivu, hasa pale njia inapokuwa ngumu. Mara nyingi napenda kupanda milima nikiwa na marafiki au kikundi kwa sababu nisalama zaidi na pia huongeza furaha. Lakini huwa nachukua tahadhari, kuvaa viatu na nguo zinazo faa, kubeba maji ya kutosha na chakula kidogo na pia kuhakikisha njia nisalama na ninajua mahali ninapo elekea. Kupanda milima kwangu ni zaidi ya burudani, ninjia ya kujijenga mwili, kiakili na kihisia na hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.